Napenda kula popcorn kwa sababu ni chakula rahisi lakini chenye furaha kubwa sana. Kila mara ninapo fikiria popcorn, ki kin kinachokuja akilini kwanza ni harufu yake, tamu ya kuvutia inapokuwa inapasuka kwenye sufuria au mashine ya popcorn. Harufu hiyo pekee inaweza kumfanya mtu ahisi njaa hata kama alikuwa ameshiba. Popcorn ina kitu cha kipekee kinacho. Kinacho unganisha chakula na hisia za furaha, mapumziko na burudani. Si chakula cha kushiba tuu, bali ni chakula cha kuleta tabasamu. Kitu kingine kinacho nifanya nipende popcorn ni urahisi wake wa kupatikana na kuandaliwa. Popcorn inaweza kuandaliwa nyumbani kwa muda mfupi sana bila kutumia viungo vingi. Mahindi ya popcorn mafuta kidogo na chumvi au sukari vina vinatosha kutengeneza vitafunwa vitamu au chumvi vinatosha kutengeneza kuta kutafunwa vitamu. Hii hufanya popcorn kuwa chakula bora kwa watu wa rika zote. Iwe watoto, vijana au watu wazima. Pia unaweza kuandaa popcorn kwa njia tofauti kulingana na ladha ya yako binafsi. Jambo linalonifanya iwe jambo lina linaloifanya iwe chakula kinachobadilika kulingana na mapendeleo ya mtu. Popcorn pia inavutia kwa sababu inaweza kuliwa katika mazingira mengi tofauti. Wakati wa kuangalia filamu nyumbani au kwenye sinema, popcorn huwa kama rafiki wakaribu. Hakuna ladha inayo li lingana na kula popcorn. Ukiwa umejisitiri kwenye kochi, ukitazama filamu au tamthiria inayo unayo ipenda. Pia, wakati wa mikutano ya kifamilia au kukaa na marafiki, popcorn huleta hali ya ukaribu na mazungumzo na mazungumzo. Watu wanapo shiriki bakuli moja la popcorn, hujisikia kama wameunganishwa kwa njia fulani. Zaidi ya hayo, popcorn inanipendeza kwa sababu ina ladha mbalimbali. Kuna popcorn ya chumvi ambayo ni ya kawaida inapendwa na watu wengi popcorn ya sukari ambayo huwa tamu na huvutia hasa watoto na popcorn ya caramell ambayo ina ladha ya kipekee. Inayo changanya utamu na uka ukakasi kidogo. Aina hizi zote zina nipa uhuru wakuchagua wa kuchagua kulingana na hisia zangu kwa wakati husika. Kuna siku nahisi nataka kitu cha chumvi na siku nyingine natamani kula kitu kitamu na popcorn hunipa chaguo zote hizo. Kwa upande wa afya, popcorn pia ina faida fulani endapo utaandaliwa kwa njia fusahihi. Popcorn ni nafaka nzima. Hivyo ina nyuzinyuzi ambazo husaidia katika mgenyo wa chakula. Ikiandaliwa bila mafuta mingi au sukari nyingi, bila suka bi wala sukari nyingi, hufanya mtu ajisikie mwenye furaha na kusikia utamu zaidi. Popcorn pia hunis hunikumbusha kumbukumbu nyingi za utoto na nyakati za furaha. Kuna wakati nikiwa mtoto mdogo ambapo popcorn ilikuwa kama zawadi maalumu. Hasa wakati wa sikukuu au matembezi maalumu. Kula popcorn kuna nirudisha kwenye kumbukumbu hizo na kunipa hisia za utulifu na furaha. Ni ajabu jinsi chakula ra ni ajab jinsi chakula raihisi kama popcorn kinaweza kubeba kumbu kumbu na hisia nyingi za ndani. Kwa sababu hizo zote popcorn siyo tu chakula kwangu, bali ni sehemu ya uzoefu wa maisha unaonipa raha na kumbu kumbu nzuri.

Napenda kufanya mambo mengi tofauti na familia yangu kwa sababu familia hunipa hisia ya upendo, usalama na furaha ya kweli. Kila ninapokuwa na familia yangu, ninahisi kama niko mahali sahihi. Mahali ambapo ninaweza kuwa, mimi mwenye bila hofu ya kuhukumiwa. Moja ya mambo ninayoipenda sana kufanya na familia yangu ni kukaa pamoja na kuzungumza. Mazungumzo ya kifamilia hunisaidia kujifunza mengi, kushiriki mawazo yangu na pia kusikiliza uzoefu wa wengine. Wakati huo wa kuongea hunifanya nijiskie karibu zaidi na wanafamilia wangu na huimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kula pamoja na familia yangu. Milo ya pamoja ina nafasi kubwa sana katika kuunganisha familia wakati wa kula. Tunapata nafasi ya kucheka, kusimulia yaliyojiri siku nzima na kufurahia chakula kwa pamoja. Haijalishi chakula ni kikubwa au kidogo, cha kifahari au cha kawaida, kilicho muhimu ni kuwa pamoja. Maranyingi, wakati wa kula pamoja hujaa vicheko na hadithi ambazo hubaki kwenye kumbukumbu kwa muda mrefu. Hii hunifanya nitambue kuwa familia ni baraka kubwa katika maisha. Zaidi ya hilo napenda kufanya shughuli za burudani na familia yangu. Tunaweza kutazama filamu au tamthilia pamoja hasa wakati wa jioni au wikendi. Kuangalia filamu pamoja huleta hisia ya umoja kwani tunashiriki hisia za furaha huzuni au mshangao kwa pamoja. Wakati mwingine baada ya filamu, tunajadili ujumbe wake, jambo linalonisaidia kufikiri kwa kina na kuona mtazamo tofauti kutoka kwa wanafamilia wangu. Napenda pia kutoka matembezini na familia yangu. Kutembelea marafiki, ndugu au hata kuenda maeneo ya mapumziko kama bustani au fukwe hunipa furaha kubwa. Safari hizi hutusaidia kubadilisha mazingira au kuondoa msongomano wa mawazo wa kila siku. Wakati wa safari huwa tunacheka, kuimba na kushiriki hadithi za zamani. Jambo linalofanya safari iwe ya kufurahisha zaidi kuliko hata mali mahali tunapokwenda. Kufanya kazi za nyumbani pamoja pia ni jambo ninaloipenda. Hata kama wengine huliona kuwa la kawaida, kushirikiana katika usafi, kupika au kupanga mambo ya nyumbani, hunifundisha umuhimu wa ushirikiana uwajibikaji. Kazi hizi zinapofanywa kwa pamoja huwa nyepesi na hata za kufurahisha. Mara nyingi huambatana na vicheko na mazungumzo na hunifanya nijiskie kuwa sehemu muhimu ya familia. Pia napenda kusherehekea matukio maalumu na familia yangu, kama siku za kuzaliwa, sikukuu au mafanikio ya mmoja wetu. Sherehe hizi huleta furaha ya kipekee kwa sababu zinajaa upendo na mshikamano. Ni nyakati ambazo kila mtu hujitahidi kufurahia na kufurahisha mwenzake. Na hilo hunikumbusha thamani ya familia katika maisha. Kwa ujumla napenda kufanya mambo mengi na familia yangu. Kwa sababu kila kitu kinapofanywa pamoja huwa na msaada zaidi. Familia hunipa nguvu, faraja na motisha ya kuendelea mbele maishani. Huijalishi tunapofanya nini hasa ilimradi tuwe pamoja. Kwani uwepo wa familia pekee tayari ni chanzo kikubwa cha furaha na amani wa moyo.

Ninapokabiliwa na kazi za dharura, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kutulia na kujipa muda mfupi wa kufikiria kwa utulivu. Ingawa hali ya dharura mara nyingi huja na pressure kubwa nimejifundisha kuwa nimejifunza kuwa hofu na pupa vinawezakufanya hali iwe mbaya zaidi. Kutulia hunisaidia kupanga mawazo yangu, vizuri na kuelewa ni nini hasa kinahitajika kufanyika kwa haraka. Hata kama muda ni mchache, sekunde chache za kutafakari zinaweza kuleta tofauti kubwa katika namna ya kushughulikia tatizo. Baada ya kutulia hutambua haraka kiwango cha uharaka wa kazi hiyo. Si kila kazi inayoonekana kuwa ya dharura kweli inaitaji kushugulikiwa mara moja. Hivyo hujiuliza swali maswali muhimu kama vile. Ni nini kinachotokea kama kazi hii haitafanyika kwa hivi sasa? Ni nani ataathirika moja kwa moja kwa kufanya tathmini hii? Inaweza kuweka kipaumbele sahihi na kueleza nguvu zangu pale ninapo hitajika zaidi. Hatua hii hunisaidia kuepuka kutumia muda mwingi kwenye jambo lisilo la msingi wakati kuna jambo muhimu zaidi linalohitaji umakini wangu. Kisha huandaa mpango wa haraka wa utekelezaji katika kazi za darura si lazima mpango uwe mkamilifu sana. Bali uwe wa vitendo na unaoeleweka. Hugawanya kazi katika hatua ndogondogo zinazoweza kufanyika kwa haraka. Hii hunisaidia kuona mwelekeo na nini, wanini nifanya kwanza pili na kadhalika. Kugawanya kazi, kunapunguza msongo wa mawazo kwa sababu badala ya kuona tatizo kubwa naona hatuwa ndogo zinazoweza kushughulikiwa moja bada ya nyingine. Mawasiliano pia ni sehemu muhimu sana unaposhughulikia kazi za dharura. Ili kazi inahusisha watu wengine hujitahidi kuwajulisha mapema na kwa uwazi kuhusu hali ilivyo. Mawasiliano mazuri husaidia kuzuia mkanganyiko na kurahisisha ushurikiano. Ninapohitaji msaada siogopi kuomba au kushauriana. Kwa sababu, najua kazi ya dharura ikifanywa kwa pamoja mara nyingi hufanikiwa zaidi kuliko mtu mmoja kufanya peke yake. Wakati wa utekelezaji, hujikita kwenye kazi husika bila kujiruhusu kufurugwa na mambo mengine. Huwacha shuguli zisizo za lazima kwa muda na kueleza nguvu zangu zote kwenye kazi ya dharura. Nidhamu hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa haraka na kwa ubora unaokubalika kulingana na mazingira. Pia hujitahidi kutumia raslimali zilizopo kwa ufanisi uwe ni mfupi, vifaa au msaada wa watu wengine. Kwa ujumla, ninashuglikia kazi za dharura kwa mchanganyiko wa utulivu, upangaji wa haraka, mawasiliano mazuri na nidhamu binafsi. Mbinu hii hunisaidia kupunguza msongo mbano wa mawazo na kuhakikisha kuwa hata katika mazingira ya shinikizo kubwa. Shinikisho kubwa kazi inafanyika kwa ufanisi. Kazi za dharura haziwezi kuepukika maishani.

Ndiyo ninanunua vitu kwa kutumia simu na kwa kweli njia hii imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Teknolojia ya simu imeleta mabadiliko makubwa katika namna tunavyofanya manunuzi na imenirahisishia kupata vitu ninavyohitaji bila usumbufu mkubwa. Kupitia simu ninaweza kununua bidhaa mbalimbali nikiwa nyumbani, kazini au hata safarini. Jambo inalonisaidia kuokoa muda na nguvu. Kitu kinachonifanya nipende kununua kwa kutumia simu ni urahisi wake. Badala ya kuenda sokoni au dukani, ninaweza kufungua programu au tuvuti ya duka kuchagua bidhaa ninazohitaji, kulinganisha bei na kufanya malipo papo hapo. Hii hunipa uhuru wa kufanya maamuzi kwa utulivu bila presha ya wauzaji au msongomano wa watu. Pia ninaweza kusoma maoni ya wateja wengine kuhusu bidhaa fulani kabla ya kuinunua. Jambo linalonisaidia kufanya uamuzi mzuri zaidi. Ununuzi wa kutumia simu pia hunisaidia kupanga matumizi yangu ya pesa. Mara nyingi programu za manunuzi huonyesha bei kwa uwazi. Na huniruhusu kuona jumla ya gharama kabla ya kuthibitisha malipo. Hii hunisaidia kuepuka kununua vitu visivyo vya lazima. Aidha kuna wakati hupatikana kupunguzo au ofa maalum zinazopatikana mtandaoni pekee. Jambo linalonifanya niweze kuokoa pesa, ikilinganishwa na kununua dukani. Kwa upande wa malipo, kutumia simu kumefanya mambo kuwa rahisi zaidi. Huduma za malipo ya simu huniruhusu kulipa haraka na kwa usalama bila kubeba pesa taslimu. Hii hunipa amani ya moyo, hasa ninaponunua bidhaa ghali au ninapofanya manunuzi usiku. Pia rekodi za malipo hubaki kwenye simu. Hivyo ni rahisi kufuatilia matumizi yangu ya kifedha. Hata hivyo, ninapokuwa nikinunua vitu kwa kutumia simu huwa makini sana. Si kila tuvuti au muuzaji unaaminika, anaaminika. Hivyo, huhakikisha ninanunua kutoka kwenye majukwaa yanayoaminika. Pia huchukua tahadhari kulipa taarifa zangu binafsi na za kifedha. Umakini huu hunisaidia kuepuka matatizo kama utapeli au kupokea bidhaa zisizokidhi matarajio. Kwa ujumla kununua vitu kama vitu kwa kutumia simu kumeleta urahisi mkubwa katika maisha yangu. Kumenipa uwezo wa kuokoa muda, kupanga matumizi ya pesa na kupata bidhaa kwa haraka zaidi. Pia kuchukua tahadhari kulinda taarifa zangu binafsi na za kifedha. Umakini huu hunisaidia kuepuka matatizo mengi za utapeli. Kwa sababu hiyo ununuzi umekuwa mzuri kwangu zaidi. Ingawa kunahitaji umakini na nidhamu, faida zake ni nyingi sana. Kwa sababu hiyo ununuzi wakutumia simu umekuwa njia ninayoipenda zaidi katika dunia ya sasa iliojaa teknolojia.

Ndio, napenda kutembea msituni na kwa kweli ni moja wapo ya shughuli ni nazo zifurahia kufanya kwa sababu hunipa mani ya moyo, utulivu, wa akili na nafasi ya kuungana na maumbile kwa njia ya kipekee. Kutembea msituni, sio tuu matembezi ya kawaida bali ni safari ya kihisia, kiakili na hata kimwili. Kila ninapo ingia msituni, huhisi kama kanakwamba nimeacha kelele na haraka za maisha ya kila siku na, kuingia katika ulimwengu mwingine uliojaa utulivu na uzuri wa asili. Kwanza kabisa, napenda kutembea msituni kwa sababu ya mazingira yake ya asili na safi. Msitu unahewa safi ambayo hunifanya nipumue kwa uhuru na kuhisi mwili wangu ukipata nguvu mpya. Arufu ya mti, miti majani na udongo hunipa isia ya uhai na hunifanya nijisikie karibu zaidi na dunia ya asili. Tofauti na mazingira, ya mjini yenye kelele za magari na majengo mengi, msitu hunipa ukimya wa asili unaokatizwa tu na sauti za ndege, upepo, unao puliza majani au wadudu wanao sikika kwa mbali, ukimya huu unisaidia kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Pili, kutembea msituni hunisaidia sana kiakili na kihisia. Wakati ni napo tembea katikati ya miti na njia za asili, huwa napata muda wa kutafakari maisha yangu, malengo yangu na changamoto ninazo kutana nazo. Msitu, msitu hunipa nafasi ya kuwa peke yangu na mawazo yangu bila usumbufu. Maranyingi mawazo yanayokuwa mazito kichwani hupungua polepole na ninapoendelea kutembea, hii unisaidia kupata mtazamo mpya wa mambo na hata suluhisho la tatizo ambayo yaliyo onekana magumu awali. Kutembea msituni kuna kuwa kwa tiba ya akili, kuniondolea wasiwasi na kunijaza hisia chanya. Kwa upendo wa afya ya mwili, kutembea msituni ni mazoezi mazuri sana. Njia za msitu maranyingi huwa na muinuko na mteremuko hivyo, husaidia kuimarisha misuli na kuongeza stamina. Stamina, kutembea kwa mda mrefu, hunisaidia kueka mwili wangu katika hali zuri bila kuhisi kama ninafanya mazoezi ya kuchosha. Zaidi ya hayo, mazoezi haya yanaambatana na mandhari nzuri, hivyo hunifanya nisisikie uchovu kwa haraka. Badala yake, nahisi furaha na hamasa ya kuendelea kutembea na kuchunguza maeneo mapya ya msitu. Kwa ujumla napenda kutembea msituni kwa sababu hunijenga kwa pande nyingi za maisha yangu, hunisaidia, kimwili kwa kunipa mazoezi, kiakili, kwa kunituliza mawazo na kihisia, kihisia kwa kunipa amani na furaha ya ndani. Msitu kwangu ni mahali pa kujifunza, kutafakari na kupumzika. Kila safari ya msituni huniacha nikiwa na nguvu mpya, mtazamo mpya na shukrani kubwa kwa uzuri wa maumbile. Ndio maana kutembea msituni siyo tu shughuli ninayopenda bali, ni sehemu muhimu ya maisha yangu.